Mimi wakati wa furaha sana sana napenda kusafiri ama kuenda kutembea mahali ambapo sijafika na pia napenda kuenda kuona muziki, wasanii wakifanya muziki au watu wakifanya sanaa mbali mbali na mimi hujaribu kufanya hizi sana sana nikisherehekea siku yangu ya kuzaliwa au nikisherehekea jambo la maana kwangu.

Mchezo nigependa sana sana kujaribu ni mpira wa kikapu. Ni mchezo ambao hunishangaza sana na pia hunipendeza kwa sababu kuwa na uwezo wa kushika mpira, kuupiga chini na pia kuangalia usinyang'anywe mpira huo. Ni jambo ambalo hunipendeza sana na ninaweza taka kujaribu kufanya.

Mimi hutumia simu yangu kwa njia mbali mbali sana sana kwa mazungumzo kwa sababu unapata barua pepe, unapata jumbe mfupi na pia kupiga simu nikitaka kufanya mawasiliano na watu napenda au nikitaka jambo lifanyike kwa haraka najua nikipiga simu litatendeka. Kwa hivyo mimi hutumia simu sana kwa siku naweza tumia kwa masaa kwa muda wa masaa kama kumi na mbili ama kumi na nne kwa siku alafu nikienda kulala naweka simu kando ili niweze kupata usingizi.

Chumba changu cha kulala nakipenda sana kwa sababu kina nafasi, inayonitosha, kina vifaa vyangu ambavyo navipenda na pia kina hali ya utulivu ambayo mimi hupenda wakati ninapumzika au kulala. Ni chumba ambacho nimeweza kukirembesha kwa jinsi ninavyopenda na nakipenda sana.

Kumbu kumbu nzuri ninayo kutoka utotoni ni ya wakati mimi na familia yangu tukiweza kusafiri kwa maeneo mbalimbali tukiwa wote, wadongo, mimi na ndugu zangu na pia wazazi. Kumbu kumbu hii inanipendeza sana kwa sababu wakati huu ambao sisi tumekua watu wazima ni vigumu kupata kila mtu kwa wakati sawa na kuweza kufanya mambo kama haya sana. Hivyo hii ni baadhi ya kumbukumbu ambazo hunipendeza sana.